Mimi napendelea kuvaa ndevu. Ndevu, huwa inaongeza maridadi kwa mwili wangu. Inapokuwa na ndevu na isi vizuri. Alafu tena, ndevu ni ni kama tamaduni zetu, mali inakotoka, wazazi wangu, wazee wetu, wameshinda wakiwa na ndevu hadi umri mkubwa. So, mimi unaendeleza tamaduni yetu ya kuwe ubuka ndevu.

Mimi hulala kwa masaa tano au masaa sita kwa kawaida. Kwa sababu gani, mimi ninapoingia kwenye kazi yangu nakuwa na muda mrefu wakati wa kazi mbaka mwendo wa saa nne, saa tano. Naweza fika saa tano, saa sita. Naamua kulala. Nita lala mbaka saa moja ama saa mbili. Ninapoamka, na amka nikiosha uso nitafute cha kiamsha kinywa na nifanye shughuli zangu za siku ambayo inafwata.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mgeni ni kwamba kwa kila jambo analofanya yule mtu lazima ajikakamue, ajitolee na kwa yale, na juu ya kwa yote hayo awake mungu mbele. Maana gani, bila mungu huwezi faulu na bila kujikakamua huwezi faulu, na bila kujituma wala kufanya mambo ya ziada huwezi faulu So himizo langu kwa mtu ambaye ningependa kumshauri ni kwamba aweze kujikakamua.

Wazo langu nzuri la siku ya leo ni kwamba mchumia juwani hulia kivulini. Hili wazo lina niambia wakati wote mtu anapotea seka. Kutafuta kitu ama kutafuta mali. Itafika mahali huyu mtu aweze kuwa kwenye mazingira yake mazuri na ayaweze kufurahiya maisha yanavyompeleka. Ndio maana nikakuja na hili wazo la mchumia juwani hulia kivulina na ni ukweli.

Naam napenda kusikiliza redio kwa sababu gani. Redio huburudisha redio huelimisha redio hutujuza ama habari zilizotokea kwenye pembe zote za nchi pia redio huelimisha wakati ambapo kuna vipindi vya watoto.